Nampenda mwandishi wa vitabu ambaye anaandika kwa mtindo unaofundisha na kuhamasisha kama vile chinua achebe kwa sababu kazi yake zinaeleza maisha tamaduni na changamuto za jamii kwa undani na hekima kusoma vitabu vyake kunanisaidia kupanua mtazamo wangu, kufikiria kwa kina na kuelewa historia na maadili ya jamii.

Filamu ninayoipenda zaidi ile yenye ujumbe wa kuhamasisha na kufundisha. Hasa inayohusu kushinda changamoto na kufikia malengo. Wakati wa kujinufaisha huwa napenda kuangalia komedi na pia action. Mara ya kwanza niliona komedi ilikuwa mwaka wa elfu mbili kumi na tano, nilipenda sana komedi.

Juisi ya matunda naipenda zaidi ni juisi ya maembe. Naipenda kwa sababu ina ladha tamu ya asili na harufu nzuri sana. Pia ni juisi yenye virutubisho vingi kama vitamini A na C ambavyo husaidia kuimarisha afya ya mwili na kinga. Juisi ya embe hunipa nguvu na kunifanya nijisikie mwenye furaha hasa wakati wa joto.

Ndiyo napenda napenda kuchora pamoja na kupaka rangi huwa zinanipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu na hisia zangu kwa njia ya sanaa. Huwa napenda kuchora sana kwa sababu hunisaidia kutulia akili na kupunguza msongo wa mawazo napia ni njia nzuri ya kutumia muda wangu wa ziada na kukuza kipaji changu.

Ningependa kuona maendeleo katika sehemu kadhaa katika jamii ya kwanza ni elimu shule na vyu vinatoa elimu bora vitabu na vifaa vya kisasa na walimu wenye ujuzi kutosha. Ya pili ni afya kukue na hospitali kadhaa ambayo itasadia watu kudumisha afya kwa kupeana huduma za haraka na bora dawa za kutosha. Ya tatu ni ajira katika uchumi ajira na uchumi hizi kupatia fursa katika fursa za kazi kwa vijana na wazee.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni kompyuta, kompyuta ni muhimu kwa sababu hufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja kama kuandika ripoti, kufanya utafiti, mawasiliano, kujifunza mtandaoni na kuhifadhi taraifa muhimu. Pia kompyuta hunisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa usahihi na kunipa fursa ya kutumia rasilimali za teknolojia kama programu, video na nyaraka.

Ndiyo nimewahi kufanya yoga mara kadhaa. Yoga hunisadia kupumzika akili na mwili kuboresha mzunguko wa damu na kuongeza uvumilivu na msukumo wa damu mazoezi ya yoga kama kupumua kwa kina kunyoosha misuli na kufanya mtazamo wa utulivu hufanya nijisikie tulivu na najiamini zaidi.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata, ni kuzingua juu ya milima ya Kilimanjaro hadi kilele cha uhuru. Safari hiyo ilikuwa ya kipekee kwa sababu, ni milima, anga na hali ya hewa vilibadilika kila hatua. Na kila hatua ilikuwa changamoto lakini pia kusisimua. Nilihisi mchanganyiko wa furaha, mshikamano na kupumzika kwa akili. Hasa nilipofika kilele na kuona mandhari ya nchi yote chini yangu.

Nafanya rafiki wapya kwa kutumia utaratibu wa urafiki wa busara na heshima. Kama kuwakaribisha kwa tabasamu na heshima kusikiliza kwa makini, kushirikiana na kusaidiana kuweka mawasiliano dhabiti, kushiriki maslahi sawa, kuwa mwaminifu na kuaminika. Ama naweza kutengeza marafiki wapya nikienda sehemu mpya.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya samawati napenda samawati kwa sababu inaashiria utulivu amani na uaminifu rangi hii hunifanya nijisike mtulivu na mwenye kujiamini na pia inafaa katika mazingira mengi kama kazi masomo na hata burudani.

Kila asubuhi napoamka kwanza naanza kwa kusafisha uso wangu na kusafisha meno. Kisha napanga muda kidogo wa kufikiria au kutafakari kuhusu siku yangu kama vile mambo muhimu nitakayofanya baada ya hapo napika au kinywa cha asubuhi. Kisha nashughulikia baadhi ya kazi ndogo kama kuandaa madokezo ya kazi au kuangalia ujumbe muhimu. Kwa njia hii naanza siku yangu kwa mpangilio na kwa utulivu.

Kila siku napendelea kutumia zana mbalimbali za dingiti kusaidia maisha yangu ya kila siku. Kwa mfano napenda kutumia simu yangu kuwasiliana na familia na marafiki kupitia ujumbe na barua pepe. Pia napenda kutumia kompyuta au kompyuta kebao kufanya kazi za shule au kazi za ofisi kuandika na kuhifadhi nyaraka na kutumia programu za mtandao kama vile Google Docs au Zoom. Kwa burudani napenda kutumia simu kuangalia habari, kusikiliza muziki na kuangalia video.

Ndiyo, nilikuwa nimewahi kufanya kazi ya kujitolea katika shule na jamii yangu. Nilifurahia kusaidia watoto katika masomo yao na kushiriki katika shughuli za kusafisha mazingira. Kufanya kazi ya kujitolea kuna nifundisha kutoa msaada kwa wengine bila kutegemea malipo. Na pia, kuna nifanya nijisikie furaha na kuridhika. Ni uzoefu mzuri ambao hunifundisha kuwa na huruma na wajibikaji kwa jamii yangu.

Napenda rangi ya samawati au nyeupe kwa ukuta wa chumba kwa sababu rangi hizi hufanya chumba kuwa tulivu na kinachangia hisia za amani. Napenda pia rangi nyepesi kwa sababu zinapanua nafasi na kunifanya nijisikie vizuri nikiwa ndani ya chumba. Wakati mwingine napenda kuongeza rangi ndogo zinazochangia uzuri kama rangi ya machungwa au manjano ili chumba kiwe na mwanga wa furaha.